Katika kazi, muda ni rasili mali muhimu sana. Mimi hushugulikia kwa kupanga ratiba yangu mapema kabla ya kuanza kazi. Huwa naandika majukumu yote ya siku hiyo na kuweka kwa mpangilio ya wa muhimu. Yale yaliyo na haraka au yanahitaji umakini zaidi, huwa nafanya mapema wakati akili yangu bado iko makini. Ninapofanya kazi ya upishi au huduma kwa wateja, huwa naangalia muda wa maandalizi, muda wa kuhudumia na muda wa kusafisha kila hatua inamuda wake. Na kwa kufuata kwa umakini, naweza kufanya kazi kwa ufanisi bila kuchoka sana. Pia, huwa najiweka mapumziko mafupi ili kurudisha nguvu na kuendelea kwa bidii. Najua kuwa kazi bila mpangilio wa muda huleta msongomano na uchovu. Kwa hiyo, huwa najihitaji kuepuka kupoteza muda kwa mambo ya sio ya lazima. Kwa mfano, siingi kwenye mazungumzo marefu yasiyo ya kazi wakati wa majukumu. Badala yake, huweka mawasiliano yangu kwa heshima na kwa lengo la kazi. Zaidi ya hayo, huwa natumia muda wangu wa kazi pia kujifunza. Nikimaliza kazi mapema, huwa nasoma kuhusu lishe bora usafi na chakula au mbinu mpya za kuhudumia wateja, hii hunisaidia kujiendeleza na kuongeza dhamani yangu kazini. Kwa jumla, kushugulikia muda vizuri kuna hitaji nidhamu, mpangilio na hata kujitambua.

Mimi hutoa sadaka pamoja na michango inapohitajika. Sadaka ni sehimu ya imani yangu na huitua kwa mwenyezi Mungu kama ishara ya shukrani, ibada na msaada kwa wale wanaohitaji. Maranyingi hutoa sadaka katika nyumba ya ibada kama kanisani au nikiwa na nia kusaidia jamii na kutimiza wajibu wangu wa kiroho. Sadaka hunipa amani ya moyo na kunikumbusha umuhimu wa kutoa bila kutarajia kulipwa. Michango kwa upande mwingine utoa wakati ninaposaidia kwa jambo fulani kama arusi, mazishi au kusaidia mtu anayeipitia changamoto fulani. Michango inaweza kuwa ya pesa chakula au hata muda wangu kwa kusaidia. Ninapochangia najisikia kwa seemi ya jamii inaojali au inashirikiana. Hii huimarisha mshikamano na uonyesha utu na upendo kwa wengine. Kwa hivyo mimi sadaka na michango ni seemu muhimu ya maisha yangu. Na njia ya kuonyesha imani, huruma, mshikamano kwa watu wengine wanaonizunguka.

Mimi, hupenda kula sana mboga za kienyeji, kwa sababu zina afya bora, na ladha yenye kipekee, mboga ninazozipendelea zaidi ni managu, terere, kunde na pia spinaji. Mboga hizi si tu sehemu ya utamaduni wetu, bali pia ni chanzo kizuri cha virutubisho muhimu mwilini. Kwa mfano, spinaj na managu zina kiwango kikubwa cha ironi ambacho husaidia kuongeza damu mwilini na kuimarisha afya ya mwili kwa ujumla. Ironi ni muhimu sana kwa mwanamke hasa wakati wa ukuaji au baada ya shughuli nyingine za mwili ambazo ni kama kila mwezi. Mboga hizi pia zinaaminika kuongeza vitamini mbali mbali kama vile vitamini A, vitamini C na vitamini K. Vitamin H hunisadia macho kuona vizuri na huongeza mwanga mwilini. Yani unajisikia mchangamfu na mwenye nguvu. Vitamin C kuimarisha kinga ya mwili na vitamin K husaidia damu kuganda vizuri. Ninapukula mboga hizi mara kwa mara. Ninajisikia ni mwenye afya, na nguvu na mchangamfu hata katika kazi zangu za kila siku. Zaidi ya hayo kupika mboga hizi sira ni rahisi na huchukua muda mfupi. Mara nyingi hupika kwa kuchemsha kidogo au kuongezea kitunguu, nyanya na mafuta kidogo. Wakati mwengine huongeza nazi au karanga ili kuongeza ladha na virutubisho. Mboga hizi hunikumbusha wa nyumbani hasa wakati wa chakula cha familia ambacho tunakula pamoja na kumzungumza kwa furaha. Kwa hivo mboga za kienyeji si tu chakula bali ni sehemu ya maisha yangu. Zinanipa afya, furaha na kumbukumbu nzuri wa utoto na familia.

Kusherehekea mwaka mpya kwa furaha na shukrani nyingi ikifika saa sita kamili, usiku, hupiga nduru kubwa sana kama ishara ya kukaribisha mwaka mpya. Nduru hiyo huwa ni furaha na kusherehekea kwamba tumefika mwisho wa mwaka, salama na tumepewa nafasi ya kuanza upya. Wakati huo, huwa najisikia mchangafu sana. Nikiwa na matumaini mapya, malengo mapya kuanza mwaka. Kama sehemu au shukrani mara nyingi tunachinja mbuzi au kuku nyumbani. Hii ni njia ys kumshukuru mungu kwa kutuleta umbali huu, salama, kwa kutulinda, na kwa kuturuhusu tunione mwaka mpya. Tunapopika nyama hiyo, huwa ni chakula kama cha pamoja, ambacho tunakula kama familia na marafiki. Tukikumbuka mema ya mwaka uliopita, na kuombea baraka kwa mwaka unaoanza. Baada ya chakula, huenda kusherehekea na marafiki zangu. Tuna kusanyika, tukicheka, tukisikiliza muziki na mara nyingine hata kucheza kidogo. Tuna zungumza kuhusu ndoto zetu. Tunapeana motisha na tunasherehekea kwa njia ya amani na upendo. Mwaka mpya kwangu si tu tukio la kalenda. Bali ni nafasi ya kutafakari, kushukuru na kuanza maisha mapya kwa nguvu mpya.

Kupendezwa zaidi ni maembe. Maembe ni tunda tamu, lenye harufu nzuri na rangi ya kuvutia. Hasa linapokoma. Ninapenda maembe kwa sababu ya na virutubishi vingi vinavyo nisaidia mwilini kuwa na afya bora. Kwanza maembe ya na vitamin A, C and E. Ambazo hunisaidia kuimarisha kinga mwilini, kuboresha ngozi na kusaidia macho kuona vizuri. Vitamin C pia hunisaidia mwili kupambana na magonjwa na huongeza nguvu mwilini. Sababu nyingine inayonifanya nipende maembe ni mwundo wake wa nyuzi nyuzi. Nyuzi hizi husaidia katika minginyenye wa chakula na kupunguza matatizo ya tumbo kama konstipeshenye.

Utotoni, nilikuwa napenda sana kucheza mipira, ambayo tulikuwa tukitengeneza kwa kutumia makaratasi, plastiki na ata nguo zilizochakaa. Tulikuwa wabunifu sana, kukusanya karatasi, tunazikunja vizuri na kuzifunga kwa uzi au vipande vya nailoni, hadi tupate mpira wa kwa mimika. iNgawa haikuwa rasmi kama mipira ya dukani ilikuwa na maana kubwa kwetu. Na tulifurahia sana tukiicheza, tulicheza kwa bidi, tukigawana timu na mara nyingine hata kuandaa mashindane ya kijiji, furaha ya kushindana, hata ya kushiriki ilikuwa ya kipeke. Mbali na mipira nilipenda sana kucheza mchezo wa kujificha ambapo moja wetu alifumba macho na kuhistabu, kisha wengine warijificha simu mbali mbali. Mchezo huu ulikuwa wakusisimua sana, hasa tulipokuwa tukikimbea na kujificha nyuma ya nyumba, vichaka au hata ndani ya vyombo vikubwa. Tulicheka sana tulishangilia kila mtu aliteoatikana au aliye changia kupatikana hadi mwisho. Mchezo huu ulitufundisha ujanja, uvumilivu na ata ushirikiano. Michezo hii ya ututoni haikuwa tu na burudani, mbali pia sehemu ya kujenga urafiki kuimarisha ardhi ya na kujifunza madili ya pamoja. Ilikuwa kipindi cha furaha, ubunifu na uhuru wa kweli ambapo kila siku ilikuwa nafasi ya kugundua jambo jipya na kufurahia maisha kwa njia rahisi na ya maana.

Ndiyo, nimewahi kabisa kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Wazo hili inanivutia kwa sababu inanipa nafasi ya kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi yangu binafsi bila kutegemea mtu mwingine. Ninapokua na biashara yangu naweza kupanga ratiba yangu kuchagua bidha au huduma ninazotoa. Na pia kuamua jinsi ya kuwahudumia wateja wangu kwa njia ninayoamini ni bora na ya kipekee. Kuwa na biashara pia kunanipa nafasi ya kujipanga kuhusu faida na azma yangu. Najua kila siku biashara huleta faida, lakini ninapokuwa na uwelewano mapato ya matumizi naweza kupanga bajeti vizuri. Kuweka akiba na kufanya maamuzi ya busara kuhusu uwekezaji, hii hunifundisha uwajibikaji, nidhamu ya kifedha na pia uvumilivu katika kukabiliana na changamoto. Zaidi na hayo, wazo la kuanzisha biashara, linanipa motisha kutumia ujuzi wangu, hasa katika huduma, kwa wateja na upishi. Ninaweza kuanzisha biashara ndogo ya chakula, kwa mfano ambapo ninatoa huduma zenye ubunifu na ukarimu, nikizingatia afya na ladha. Biashara hiyo si tu chanzo cha kipato, bali pia njia ya kujieleza, kujenga jina na kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Kwa hivo, kuanzisha biashara kwangu ni ndoto yenye maana inayochechea na hamu ya kujitegemia kujifunza na kuleta mchango halisi katika maisha ya wengine.

Mimi hupenda kuamka asubuhi mapema sana ama kulala mapema ili niweze kuamuka mapema na kujipanga vizuri kwa siku inayofuata. Kulala mapema kunanisaidia kuwa na usingizi wa kutosha ambao ni muhemu kwa afya na mwili wangu. Ninapoamka mapema huwa na muda wa kutosha wa kutafakari, kupanga ratiba yangu na kupanga siku yangu kwa utulivu bila hata haraka na msongo wa mawazo. Ratiba yangu ya kila siku huwa na shughuli mbalimbali kama masomo ya mtandaoni, kazi za upishi na kuwasiliana na marafiki na familia. Ili ratiba hiyo isiharibike ni lazima niwe na nidhamu ya kulala mapema na kuamka kwa wakati. Hii inasaidia kuwa na mpangilio mzuri wa siku, kutimiza malengo yangu na pia kuwa na muda wa kupumzika au kujifunza mambo mapya. Kulala mapema pia kunanipa nafasi ya kujiandaa kiakili na kihisia kwa siku inayofuata. Ninapokuwa na usingizi mzuri huwa na nguvu zaidi mawazo safi na msisimko wa kuanza siku kwa ari mpya. Kwa hiyo, si tu kwamba napenda kulala mapema, bali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na pia ni afya kwa mwili wangu. Inayonisaidia kujenga nidhamu, afya na mafanikio ya muda mrefu.

Ndiyo, nimewahi kulima. Hasa wakati nilikuwa napalilia mimea nyumbani. Kulima kulikuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Na mama yangu ndye aliyeinifundisha kwa ustaarabu na kwa uvumilivu. Alinionyesha jinsi ya kushika jembe vizuri, kutambua mimea inayoitaji msaada na kueshimiwa na kueshimu ardhi kama chanzo cha maisha. Nilifurahia sana shughuli hiyo kwa sababu ilinipa utulivu, mazoezi ya mwili na nafasi ya kuungana na familia. Kulima kwangu si tu kazi bali ni kumbukumbu na upendo na mafunzo ya maisha yangu.

Somo la sayansi ambalo nalipenda ni biolojia. Nalipenda zaidi kwa kuwa hunivutia kwa sababu hunifundisha kuhusu mwili wangu. Jinsi viungo vinavyofanya kazi, jinsi afya mwili inavyodumishwa, na hata jinsi tunavyo kuwa kutoka ututoni hadi utu zima. Kupitia biolojia nimeweza kueleao mchakato wa uzazi, hasa jinsi ya mtoto kukuwa hata akiwa tumboni ya mamake. Hii hunipa mshangao na heshima kwa maisha ya binadamu na maumbile kwa jumla. Zaidi ya hayo, biolojia inanifundisha kuhusu makundi ya damu kama A, B na A, B na O na umuhimu wake katika tiba. Unachangia damu na hata mahusiano ya urithi somo hili linanipa maarifa yanayoweza kusaidia katika maisha ya halisi hasa katika huduma za afya na maamuzi ya kiafya kwa hivyo, biolojia si tu somo la darasani bali ni dirisha la kuelewa maisha, mwili na mazingira yanayotuzunguka.

Wikendi kwangu, huwa ni muda wa kupumzika, kujiburudisha na kuungana na familia na marafiki zangu. Jumamosi, mara nyingi huanza kwa kazi ndogo za nyumbani kama kusafisha, kupanga vitu na wakati mwingine kusaidia mama jikoni. Baadae, hujipa muda wa kujifunza mtandaoni au kusikiliza muziki, unaounipa nguvu na furaha ikiwa hali ya hewa ni nzuri. Huenda sokoni au kutembia kidogo ili kubadilisha mazingira. Jumapili huwa ni siku ya utulivu zaidi. Mara nyingi huenda kanisani asubuhi, kisha kutumia muda wa familia, tukipika pamoja, tukila chakula cha pamoja na kuzungumza kuhusu wiki iliopita. Wakati mwingine, huandaa mboga za kienyeji kama managu au terere ambazo ni tamu na zenye afya njema. Pia napenda kutazama sinema za vichekesho au michezo kama soka hasa nikiwa na wapendwa wangu. Hii hunipa furaha na hunisaidia kuanza wiki mpya kwa moyo mweupe. Kawaida, wikendi huwa na mchanganyiko wa kupumzika na kufanya shughuli ndogo ndogo. Si lazima niwe na ratiba ngumu, lakini napenda kuwa na mpangilio unanipa nafasi ya kujitunza na kuungana na wale na wapenda. Wakati mwingine huandika malango ya wiki inayofuata au kufanya tathmini ya mandeleo yangu binafsi. Kwa hivo, wikendi kwangu ni muda wa kujenga upya nguvu, kushukuru na kujiandaa kwa siku zijazo.

Zawadi nzuri niliowahi kupokea ni mkufu wa thahabu ambao babu yangu alinipa kabla kuaga dunia. Mkufu huu si tu kipande cha mapambo. Bali ni zawadi yenye uzito, kiasi na kumbu kumbu ya pekee. Babu alinipa kwa upendo na busara. Akisema kuwa ni ishara ya bahati na baraka katika maisha yangu. Tangu siku hio, imekua nikiuona kama alama ya ulinzi na mwongozo wake hata baada ya yeye kutoka. Kila ninapougua huvaa au kuona hunijaa kumbukumbu ya maneno ya hekima aliyokua akinishauri. Kama vile kuwa mnyenyekevu kufanya kazi kwa bidii au kuwaheshimu watu wote bila kujali hali zao. Maneno hayo yamekua mwanga katika safari yangu ya maisha. Na mkufu huu hunikumbusha kuwa bado yupo nami kwa njia ya kiroho. Ni zawadi ambayo siwezi kuipimanisha na thamani ya pesa. Bali kwa thamani ya upendo na urithi wa kiroho. Mkufu huu, pia hunipa nguvu ninapokumbana na changamoto nyingi. Huwa kama sauti ya babu, ikinipa moyo. Ikinikumbusha kuwa, ninaweza kuvuka vizingiti vyovyote kwa imani na nithamu. Kwa hivo, zawadi hii imekuwa sehemu ya maisha yangu. Ikiniunganisha na historia ya familia, ikinipa utulivu wa ndani, na kunikumbusha kuwa upendo wa kweli huishi milele.

Ninaweka neno siri salama kwa kuweka kwa kuchanganya herufu kubwa na ndogo nambari na alama maalum ili lisibashiriwe kwa urahisi. Badala ya kutumia majina au tarehe za kuzaliwa ambazo ni rahisi kufahamika. Ni bora kutumia maneno yasiyo na kawaida au sentensi fupi fupi kwa mchanganyiko wa herufi na nambari kwa mfano nambari Jane elfu mbili na ishirini na sita. Ninaweka kutumia kama Jane kujiamini. Pia ni muhimu nikitojirudia kutumia neno siri moja kwa moja kwa akounti nyingine. Kila akounti ninaweka neno siri lake la kipeke ili nikipoteza moja zingine ziendelee kuwa salama.

Ninajitahidi kugawanya takazangu kwa sababu najua ni njia muhimu kulinda mazingira na kudumishi usafi. Kwanza kabisa, huwa natenganisha taka zinazoweza kuwoza kama mabaki ya chakula, mboga na matunda. Taka hizi maranyingi utumika kutengeneza mboleya asli ambayo inaweza kuseidia mimea kukua vizuri. Hii hunisaidia kupunguza uchafu na pia kulipa faida ya kupata mbole ya bure nyumbani. Pili, huwa netengandisha takangumu kama plastiki, chupa na karadasi, vitu hivi zinaweza kutumika tena au kusafirishwa kwa ajili ya kuchotwa, kuchotwa, kuchakatwa upia. Kwa mfano, chupa za plastiki zinaweza kupelekwa kwa wachakataji hili zitumike tena, na karadasi zinaweza kutumika kwa kazi ngini badali ya kutupwa ovyo-ovyo. Kwa kufanya hivi, ninapunguzo uchafuzi wa mazingira na pia ninasaidia kupunguza taka zinazojaza kwenye dampu. Zaidia hayo, kuna taka hatarishi kama battery, dawa zilizokuisha mudawake au vifavya elektroniki. Hizi huwa zinaifadhiwa kandu na kuhakikisha zinatupa kwanjia salama. Ile zisisababishe binadamu au mazingira au zisiharibu afya ya binadamu. Kugawanya kataka kuna nisadia kuana nithamu ya maisha safi na yenye mpangilio na pia kuna nipa hisia ya kuajibika katika jami na vizazi vijazio. Kwa hivo kugawanya taka situ jukumu la mazingira bali nitabia kila siku inayojenga nithamu usafi na heshima kwa dunia tunayoishi.

Ndio, ninafahamu majirani wangu. Na ilo ni jambo muhimu sana kwangu. Kuwa na uhusiano mzuri na majirani kunaniletea hisia ya usalama na mshikamano katika jamii. Napokutana nao, mara kwa mara, iwe ni barabarani au sokoni, tunabadilisha na salamu na mazungumzo mafupi mafupi, ambayo hunifanya nijisikie ni meunganishwa na watu ninaoishi karibu nao. Majirani wangu pia, ni msaada mkubwa katika maisha ya kila siku. Wakati mwingine tunashirikiana katika shughuli ndogo ndogo, za kijami, kama kusaidiana na za nyumbani. Kushirikiana kama chakula au hata kushirikiana habari muhimu kuhusu eneo tunaloishi. Hii, unifanya nijisikie kama sehemu ya familia kubwa, ambapo kila mtu anajali na kuangalia hali ya mwingine. Zaidi na hayo kuwa fahamu majirani kuna niletea utulivu wa akili na jua kwamba, nikiwa na changamoto ndogo kwa vile ni nahitaji msaada wa haraka kwa kuna mtu wakaribu ambaye anaweza kumgeukia. Pia, tunaposhirikiana katika mazungumzo ya kawaida, huniletea furaha na kupunguza upweke. Kwa hivo nafahamu majirani wangu si tu jambo la kawaida bali ni sehemu ya maisha yangu, ya kijamii na chanzo cha mshikamano na furaha.

Kumbukumb nzuri ni nazo kutoka utotoni ni hili za kucheza na marafiki wango. Kijijini tulipokuwa wadogo. Tulipenda kukimbia mashambani, kurusha kamba na kucheza michezo ya jadi, kama, kati na blada. Huo ulikuwa wakati wa furaha na urahisi ambapo, hatukuwa na wasiwasi mkubwa bali tulifurahia tu maisha ya kila siku. Kila jioni tulikusanyika pamoja tukicheka na kusherekeana hadithi. Na hiyo hunikumbusha mshikamano wa kweli na utoto. Kumbukumbu nyingine nzuri ni za familia hasa tulipokuwa tuki kusanyika pamoja kwa chakula, chajioni au sherehenndogo ndogo. Nilipenda kuona wazazi na ndugu wa kicheka pamoja tulishirikiana chakula chakienyeji na nyimbo za kitamaduni. Hali hii hunijengea hisia ya upendo na mshikamano na hunikumbusha thamani ya familia na urafiki kwa karibu. Zaidi ya hayo, nakumbuka furaha ya kuenda shuleni na kujifunza mambo mapya. Kila siku, ilikuwa ni changamoto na mshangao wao na walimu, walitufundisha na uvumilivu. Nilipata marafiki wapya, kujifunza ni thamu ya maisha, jambo ambalo limekuwa msingi watabia yangu hadi waleo. Kwa hivo, kukumbuka nzuri ya utotoni, kwangu ni mchanganyiko wa mchezo ya kijijini, mshikamani wa kifamilia, na furaha ya kujifunza shuleni. Zote kwa pamoja huniletea tabasamu kile na pozikumbuka na unikumbusha kwamba utoto ulikuwa kipindi chafuraha, uraisi na upendo wa thati.

Ndiyo, mimi napenda kuenda puani kua sababu ni mahali pa utulivu na pazuri na wasili. Mawimbi ya bahari, upeposafi na mchanga mweupe uniletea furaha na amani ya kiakili, kutembea ufukweni au kutazama juwa likizama. Baharini, unifanya nijisikie uhuru na mwenye shukrani kwa uzuri wa dunia. Kwani kwangu ni sehemu ya kupumzika, kufurahia manthari na kuunganishwa na mazingira ya asili.

Mimi napenda kutembea sehemu ambazo huniletea utulivu na furaha wa kiakili. Moja ya sehemu ninazozipenda zaidi ni bustani au shamba lenye miti na mimea ya kijani. Ninapokuwa nikitembea huko nahisi ninaunganishwa na asili, nikijisikiliza sauti ya ndege na upepo wa taratibu anaopita kwenye majani. Hii hunifanya nipate nafasi ya kupumzika na kutafakari bila usumbufu. Napenda pia kutembea kando ya barabara tulivu au maeneo yenye mandhari nzuri kama ufukwe wa bahari au kando ya mto kutembea sehemu hizi huniletea hisia ya huru na hufungua mawazo yangu ni wakati ambapo naweza kufikiria mipango ya maisha kuondoa mawazo mazito na kujipa nguvu mpya. Zaidi ya hayo, kutembea katika miji au vijiji vidogo, huniletea furaha kwa sababu unaweza kuona watu wakishugulikia na maisha yao na kila siku. Kwa hivyo, sehemu ninazopenda kutembea ni bstani, ufukwe kando ya mito na barabara tulivu. Zote, huniletea mchanga niko utulivu, furaha na mshikamano na hunifanya kutembea kwangu kuwa zaidi ya mazoea kuwa safari ya kiroho kiakili.

Chumba ni nacho kipenda ni kidogo, lakini kinatosha vizuri kwa matumizi yangu. Rangi yake ni nyeupe na bluu. Rangi zinazo nifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Kitanda changu kipo katikati ya chumba, kikiwa kimepangwa vizuri na mashuka safi ya nayo nipa usingizi mzuri. Kutoka dirishani, ninaweza kuona miti na mwango wa jua jambo linalo nifanya nijisikie huru na mwenye amani. Kitu ni nacho kipenda zaidi chumbani ni utulivu wake kwani hunipa nafasi ya kupumzika kufikiria na kujiskia salama.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa na ilikua uzoefu wa kipekee sana. Nilipofika, nilivutiwa na manthari ya michoro na vinyago vilivokuwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila kazi sanaa ilikuwa na hathi yake. Ikionyesha hisia na mawazo ya msanii kwa njia ya kipekee. Niliisi kama nimeingia katika ulimwengu wa ubunifu na mawazo mapya. Maonyesho hayo pia yalikuwa na nafasi ya kujifunza. Ilijifunza namna sanaa inavyoweza kuonyesha maisha ya kila siku, istoria na tamaduni za jamii. Nilipata nafasi ya kuzungumza na watu, wengine waliokua pale. Tukibadilishana mawazo, kutafsiri vitu kuhusu kazi tulizo ziona hii iliniletea furaha na mshikamano wa kijamii kwa hivo kwenda maonyesho ya sanaa kwangu kulikua tukio la kipekee. Ilonifundisha thamani ya ubunifu na kuniletea kumbukumbu nzuri za mshangao na furaha.

Mimi hufanya mazowezi yangu asubuhi kwa sababu wakati huo mwili wangu huwa na nguvu mpya na akili yangu iko safi. Mazowezi ya asubuhi hunisaidia kuamka vizuri, kuongeza mzunguko wa damu na kunipa nguvu za kuanza siku kwa ari na furaha. Ninapomaliza mazowezi mapema na hisi nimeshinda hatua ya kwanza ya siku na ninakua na motisha ya kushugulika na majukumu mengine kwa nidhamu. Faida nyingine ya mazowezi ya asubuhi ni kwamba hunisaidia kudumisha ratiba dhabiti kwa kuwa siku bado haijaanza na majukumu haya jazidi. Nirahisi kupata muda wa kujitolea wa mazowezi bila usumbufu. Pia hewa safi ya asubuhi hunifanya nijisikie huru na nimiunganishwa na mazingira ya asili. Hata hivyo mazowezi ya jioni yana faida zake. Wakati mwngine, baada ya siku yenye shughuli mingi, mazowezi ya jioni hunisaidia kupunguza uchovu na wazo mazito. Ninjia ya kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo kabla ya kulala. Lakini kwa upande wangu, mazowezi ya asubuhi ndo napendelea zaidi kwa sababu huniletia nguvu, utulivu na mpangilio bora kwa siku nzima.

Kwa hii ilikuwa ni mpangilo mzuri na baraka nyingi, niliamka saa kumi na nusu na jambo la kwanza nililolifanya ilikuwa maombi ya shukrani kwa mungu kwa kunipa siku mpya yenye uzuri na matumaini. Huo ulikuwa wakati wa utulivu ilionipa nguvu za kiroho na kunifanya nijiskie nimeunganishwa na baraka za siku. Baada ya maombi, nilivaa sare zangu za mazoezi na nikaanza kufanya zoezi hadi saa kumi na mbili kamili. Mazoezi haya yalinipa nguvu za mwili na kuniondelea uchovu. Huku yakinipa pia furaha ya akili. Nilihisi mwili wangu umekua mchangamfu na tayari kushughulika na majukumu ya siku nzima. Mara baada ya kumaliza mazoezi, nilienda bafuni kuondoa uchovu na kupata mwili safi na mchangamfu. Baada ya hapo, niliamua kuenda kazini kwa mguu, jambo lililonipa nafasi ya kutafakari na kufurahia hewa safi njiani kutembea kuliniletea utulivu na kunifanya nijiskie huru. Kwa jumla, asubuhi hii ilinifanya nijihisi nimebarikiwa au kuonekaniwa ilikuwa mwanzo mzuri wa siku, uliounganisha shukrani, afya na mwili, na utulivu wa kiroho. Hii imenipa nguvu na matumaini ya kuendelea na majukumu yangu kwa furaha na nidhamu.